Study muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na uwezo wa kujifunza haraka. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu wazi na kushirikiana vizuri na wengine bila migongano. Usimamizi wa muda ni muhimu kwa sababu hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kuepuka msongo wa mawazo. Pia, uwezo wa kujifunza haraka hunifanya niendane na mabadiliko, teknolojia mpya majikumu mpya kazini. Zaidi ya hayo nidhamu na wajibikaji ni study muhimu kwa sababu. Kunifanya nichukuwe kazi kwa uzito na kuheshimu malengo ya shirika stahedi zisiko pamoja, hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kukuza taaluma yangu na kutoa matakeo mazuri kila siku.

Usiku, kabla kulala, napenda kwanza kutulia na kupunguza mawazo ya siku. Mara nyingi, naja kutumia simu mapema ili macho na akili zipumzike. Inayeza kusali kidogo au kufikiria mambo mazuri yaliotokia siku hiyo. Badae, kuwanda vitu vya kesho, manguo, au ratiba ili nisiarakishe asubui. Wakati mwingine, nasoma kitabu kidogo au kusikiliza mziki wa pole pole. Kisha huoga, kulala kitandani na kujaribu kulala mapema ili nipate usingizi mzuri. Hii hunisaidia kwamka nikiwa na nguvu na akili tulivu siku inayofuata.

Ndiyo napenda kupika kwa kiasi kikubwa. Kupika hunifanya nijisike huru na mtulivu. Hasa ninapokuwa na muda kutosha. Na kujaribu mapishi rahisi kama wali, mboga o mayai. Na wakati mwingine, kujaribu chakula kipya ili kujifunza ladha tofauti. Kupika pia hunifunisha subira na umakini. Kwa sababu, kila hatua ina umuhimu wake. Zaidi ya yote, napenda hisia ya kula chakula nilicho andaa mwenyewe. Hasa, nikishiriki na familia au marafiki. Unipa furaha na kuridhika moyoni.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Yoga unisaidia kupumzika na kutuliza akili baada siku yenye shugli nyingi. Napenda kufanya yoga asubui au jioni, kwani inasaidia misuli yangu kupumzika na kuboresha mzunguko wa damu. Wakati wa yoga, najisikia huru na kuungana na mwili wangu, nakua na tulivu wa ndani. Pia, unisaidia kuondoa mawazo mabaya au msongo wa mawazo. Ingawa si mtaalamu, kufanya yoga ni jambu ninayo furahia na lanalo nipa amani ya ndani na nguvu ya kuendalea na shugli za kila siku.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa njia mbali mbali. Mara nyingi, napenda kucheka na marafiki au familia, kuzungumza hadithi za kuchekesha, au kushiriki mchezo mzuri. Wakati mwingine, napenda kusikiliza mziki, unao nifurahisha, au kutembea nje katika mazingira mazuri, ambapo anga safi na mandhari nzuri, unifanya nijisike vizuri zaidi. Pia, napenda kujifurahisha kwa kufanya mambo madogo madogo, ninayopenda. Kama kusoma kitabu kizuri, kupika chakula nilichopenda au kuangalia sinema nzuri. Furaha kwangu ni mchanganyiko wa kushirikiana na wengine. Kufurahia mambo madogo ya maisha na kutoa muda wangu kwa mambo yanayonifanya ni jisike tulivu na kushangilia.

Ndiyo, napenda zote kucheza na kutazama michezo. Napenda kucheza michezo ili kufanya mazoezi, kujiburudisha na kushirikiana na marafiki au familia, inanifurahisha na kunifanya nijisikie hai. Pia napenda kutazama mchezo, hasaa soka au basketiboli, kwani hunipa burudani na kunifundisha mbinu mpya. Kutazama mchezo pia ni fursa ya kushirikiana na wengine, kuzungumza kuhusu timu na wachezaji, na kushuhudia ushindi au mashindano ya kuvutia. Kwa hivyo, mcheza ni sehemu ya furaha yangu iwe ni kucheza au kuangalia tu.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za tukio. Mara nyingi, ninanunua tikiti kwa ajili ya burudani, kama vile michezo, tamasha au sinema. Kununuwa tikiti, kunanipa fursa kushiriki kamilifu katika tukio, kufurahia muda na marafiki, au familia, na kuunda kumbukumbu nzuri. Pia, kununua tikiti kunafanya tukio liwe rasmi, na linakuezesha kupanga muda wako vizuri. Ingawa si kila mara napata nafasi ya kuenda. Kila mara napo shiriki, na furahia na kujiskia nime shiriki kikamilifu.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa utulivu na kwa hatua ndongo ndogo. Kwanza, najaribu kuelewa mabadiliko hayo. Kwa nini yanatokea na nifaida gani yanaweza kuleta. Kisha, napanga jinsi ya kuyashugilikia hatua kwa hatua bila kuchanganya au kusababisha msongo wa mawazo. Mara nyingine, napendekeza njia rahisi za kuboresha mchakato au kuzoea mabadiliko hayo. Pia, napata muda wa kujifuza study mpya, sazo hitajika ili kubadilika kwa urahisi. Kwa njia hiyo na shambulia mabadiliko kwa akili yenye utulivu nidhamu na mtazamo chanya badala kuhisi hofu na kukasirika.

Kazi yangu ina changamoto zake za kila siku. Mojawapo ya changamoto kubwa ni kusimamia muda vizuri. Hasa wakati kuna kazi nyingi au miradi mbali mbali inahitajika umakini. Pia, mara nyingine kuna mafanikio magumu ya kiufundi au maswala ya mawasiliano yanayoweza kuathiri maendeleo ya kazi. Hata hivyo, changamoto hizi hunipa nafasi ya kujifunza na kuimarisha uwezo wangu wa kupanga, kushirikiana na wengine na kufuata suluhisho mbadala. Pia, kunajenga uvumilivu na nidhamu. Na kunanisaidia kukabiliana na matatizo kwa mtazamo, chanya, badala ya kuhisi, kuchoka au kukata tamaa. Kwa hivyo, changamoto ni sehemu ya kazi na masomo na zinasaidia kukuwa kielemu na kiutendaji.

Mara nyingi, napiga picha wakati ninaona jambo, linalonivutia au linanipa kumbukumbu nzuri siku za kawaida, si kila wakati napiga, lakini wakati wa matukio maalumu kama sharehe safari au maandhari nzuri napiga picha mara nyingi, napenda pia kutumia picha kurekodi mambo me madogo ya maisha. Kama chakula, maua au mazingira ya jiji, kwani zinanifanya nikumbuke muda huo ingawa si mtaalamu wa picha kupiga picha kunanisaidia konyesha ubunifu wangu na kunanifanya nijisikie furaha ninapoangalia matokeo baadae.

Ninaanda ripoti za kazi kwa mpangilio wa hatua kwa hatua ili ziwe rahisi kueleweka na zisiwe changamano. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu na data zinazohitajika. Kisha, ninaandika muktasari wa kile kinachopaswa kushughulikiwa kikiwa na makisio au matokeo yalio patikana. Baada ya hapo, ninaweka taarifa hizo kwa mtiririko unaofaa, kwa utangulizi, sehemu kuu na hitimisho. Napenda kutumia maneno rahisi na aya fupi ili ripoti isomeke kwa urahisi. Mwisho, narudia kuikagua ripoti kuhakikisha hakuna makosa. Na kila kitu kiko wazi. Kwa njia hiyo, ripoti ya kwanza inakuwa yenye maana inayoeleweka, na inaweza kusaidia wengine. Kuelewa matokeo au hatua zinazopaswa kuchukuliwa.

Napenda kwenda cinema marachache lakini kwa mipango. Siendi kila wiki lakini nikipata filamu nzuri au muda wapumziko ujitahidi kwenda. Kwangu kwenda cinema ni njia kujiburudisha na kujiondoa kwenye shugli za kila siku. Napenda masingira ya cinema sauti kubwa na kwangalia filamu bila usumbufu wa simu. Wakati mwingine kwenda na marafiki au familia. Jambo linalofanya uzoefu uwe wakufraisha zaidi. Ingao si mara kwa mara, kili napoenda sinema, ufraiya na kujisikia nimepata ma pumziko mazuri.

Jukumu ninayopenda kazini ni kushugulikia miradi au kazi ijayohitaji ubunifu na ufahamu wangu. Napenda sehemu ambapo naeza kupanga, kutatua matatizo na kuona matokeo ya kazi yangu moja kwa moja. Pia napenda kushirikiana na wenzangu kwenye mamuzi na mikakati. Kwani kunanisaidia kujifunza zaidi na kuongezo ufanisi watu kazi. Jukumu hili lanifanya nijisikie dhamani yangu imeonekana. Kunanipa furaha ya kufanya vizuri na kunanitia motisha ya kuendelea kutoa bora zaidi kila siku.

Mara nyingi, ninakunywa maji kwa vipindi mbali mbali kila siku. Kawaida, napiga kidogo kidogo kila saa au wakati nikiwa na kiu. Pia, nakunywa kabla na baada ya chakula na wakati wa mazoezi au joto. Hii usaidia mwili wangu kubaki na nguvu, unyevu na afya nzuri. Ingawa kila mtu ana kiwango chake cha maji. Kwa kawaida, ninahakikisha sipungui kiasi cha maji nachohitaji kila siku ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unautulivu na mazingira mazuri. Watu wengi wanaishi kwa amani na wanajuana. Jambo linaloleta hisia ya umoja na usalama. Pia napenda jinsi huduma muhimu zilivyo karibu. Kama maduka, vituo vya usafiri na maeneo ya kujisitiri. Mtaa wangu unanifanya nijisike nyumbani na kila nina porudi na hisi faraja na amani ya moyo.